Tunda langu la kupenda zaidi ni mango. Apple mango unaopata pwani au Nairobi sokoni. Kwa nini? Uchungu wake ni tamu kupita kiasi yenye maji mengi na ladha kali tropik inayofungua kinywa vizuri. Kila kuuma ina furaha moyoni. Fresh and healthy vitamin C nyingi inaboresha kinga na inafaa kwa smoothie. Kula moja kwa moja au hata kutengeneza ice cream. Msimu wake hapa Kenya wakati wa Novemba hadi Februari sokoni ziko fresh na puwa bei nzuri.

Natumia password yenye nguvu yenye karakter tofauti yenye alama namba na kila account yangu inapaswa tofauti kila ninapo nawasha two factor authentication kila mahali ili natumia vpn wakati ninapokuwa kwenye wifi ya uma ili mtu asiweze kupata file zangu na ninapowasha email natumia email la pili ili kusign up pambapo napotaka.

Napenda maua sana. Uzuri wao, rangi zao zinang'aa, petali laini na akila au lina shape yake ya kipekee. Inafaa tu kuwatazama na kujisikia happy mara moja. harufu maua ya kama rose, jesmin, lavender au hata flagipani yana harufu tamu inayotuliza akili na kufanya hewa iwe fresh. Maana yao, maua yanakualisha upendo, shukrani faraja kuwapa mtu maua ni kitendo cha wema kidogo chenye nguvu kubwa Favorite yangu ni rose, nyekundu, sunflower, lavender na hibiscus.

Nafua mara tatu wao mara ine kwa wiki mara moja kwa nguo za kila siku tishati suruari soksi bada ya siku mbili yao moja za kufa mara moja kwa bedsheets na tahulo kila wiki moja mara moja kwa nguo za workout au zile zinazo chafuka alaka anapenda nguo ziwe fresh kila wakati hivyo nisingeweza kuvaa tishati ile ile zaidi ya mara mbili bila kikifua.

Kuwapa elimu bila malipo, kila siku ninafundisha watu vitu vipya, math, sayansi, lugha, mfano kiswahili au kispania na ata mapishi ya keki ya chokoleti, mocha au chai ya masala. Hii inawapa fursa watoto wasio na shule nzuri au watu wa kazi nyingi kujifunza bila kweka pesa.

Napenda umbo vano shiba ino. Napenda jinsi wanavyo kuwa loyal, playful na wenye tabia kufraisha. Napenda sana kumfuga moja na kumwita bite. Napenda penguin. Wanatembia kama wameshiba chakula, wanaruka majini kama ndege na wanamaisha ya jamii yenye upendo. Cute overload.

Ninacho penda zaidi kazini ni kusaidia watu kutatua matatizo yao yanayo wakumba kazini hasaa mfano kwa kufafanua mambo magumu au kufanya yaeleweje kirahisi pia napenda kusaidia kuandika au kuboresha maandishi kama insha au.

Mimi habari zangu upata mitandaoni kwa twitter, facebook, instagram, abari za araka. Pia televisheni au redio vyombo hivi vinatoa taarifa mpya kila siku hasaa kuhusu siasa mcheza uchumi na hali ya hewa magazeti na maandishi. Waandishi wa magazeti na jarida huandika makala za kina kuhusu matukio mbali. Hii ni chanzo kizuri cha abari za kina tafsiri.

Kwa mawasiliano na familia yangu, marafiki wangu na wenzangu kupitia kupiga simu kutuma ujume mfupi au kutumia programu za mawasiliano kujifunza na kupata taarifa kama za habari za inchi, kucheza video na programu za elimu chombo muhimu sana kinachoongeza maarifa burudani, hutumia simu yangu kwa burudani, kusikiliza mziki. Kuona video, kutoka kwa tiktok kucheza mchezo za simu.